Unaji stawishi vipi wakati walikizo Wakati walikizo sana sana huwa natenga muda kujistawisha Lakini huwa nachangamana na watu ambao nimekuwa nimewa poteza ambao labda wanafanya kazi sehemu nyingine ndio huwa namna yangu ya kujistawisha kuchangamana na watu, kukutana na watu wanazidi uwezo.

Unapenda kuwasiliana vipi na watu? Mimi napenda kuwasiana na watu ire kwa kuzungumza ile tukiwa tumeonana hana kwa hana Lakini pia namna nyingine kuwasiana na watu napenda kuwasiana na watu kwenye simu ni njia mojawapo ambao mimi sana nazitumia kukiwa nawasiriana na watu tofauti tofauti.

Somo gani la sayansi unalipenda? Mi somo la sainsi ninalipenda ni somu la biolojia. Ni kati somu bora ambao mi nalipenda sana. Lakini pia napenda somu la fisikia. Fisikia inatuonesha namna ya formula. Formula haina mbali mbali za kimahesabu na za bila mahesabu.

Mandhari gani nzuri umewai kuona? Mandhari ambayonimewai kuiona ilikuwa mandhari ya nchi ya Kigali, nchi ya Rwanda kwenye jiji la Kigali. Kuna mandhari moja nzuri, mandhari ya kijani kibichi. Kila kitu ni kijani. Na imeonisha kustawi kwa mimea, ndio kati ya mandhari bora ambayo nimewai kuona.

Sela gani ya kampuni unayoiona ni muhimu? Sela ya kampuni ambao mi naiona ni muhimu zipo sela mbali mbali Lakini kati ya sela ambao naiona ni muhimu sana mi kwenye kampuni Uwa ni sela ya utu Ukiwa na utu Utafikisha yale malengo ya kampuni usika Sela ya kuwa na utu kwanza.

Njia nazozitumia katika kupumzika ni njia ya kutafakari au meditation. Ni njia mojawapo ambayo mi natumia sana nikiwa napumzika. Na hiyo njia nimejifunza nikiwa shule. Hiyo njia ungependa kushiriki mda gani. Hiyo njia napenda kushiriki dakika kumi na tano hadi ishirini. Ni kati ya njia ambazo huwa napenda kushiriki kwa kutumia. Unahisi njia gani baada ya kupumzika. Njia nyingine njia nyingine ambayo nahisi ni mazoezi. Mojawapo ya njia mojawapo ya kupumzisha mwili na kupumzisha akili.

Je, unapenda hadithi za maajabu wow? Apana, spendi hadithi mi za majabu. Hadithi za majabu naona nitaogopa sana, lakini sipendelei hadithi yoyote ya majabu. Sipendi kusikiliza aina ya hadithi yoyote ya majabu. Iwe filamu au nikiwa na hadithiwa na mtu sipendi.

Wakati nahitaji msaada kazi ni kitu ambacho huwanafanya nitaongea na muhusika ambaye anataka kunisaidia mimi Lakini pia nitamtafuta lakini pia kitu ambacho huwanafanya huwa naandaa fedha ya kumpa ili niweze kutimiza hiyo kazi kwa wakati na kwa mda sahii huwa naandaa fedha.

Kuhusu chumba nachokipenda, unaweza shiriki ni chumba gani na ni kwa nini, ni chumba changu, ndo huwa nachokipenda kwa sababu naamini, ndani ya chumba changu hicho ndo unapata, ndio mi ninapolala, ndio na mi nakotenga mda, labda ni sebule, au chumbani, au jikoni, mimi napenda chumbani kwangu, sehemu ya kulala, ndo huwa napenderea, ndo chumba ambacho nakipenderea sana. Unakumbuka ni nini kinacho kufanya chumba hicho ukipende hichi chumba kinanifanya nikipende kwa sababu ndo muda mlefu ambapo huwa natumia kupumzika kupumzisha akiri yangu ni shugli gani unafanya pare ua narara kwenye hiki chumba napumzika Rakini pia naweza nikasoma ata vitabu Unaisi ni vipi ukiwa ndani ya chumba hicho Najihisi mwenye amani najihisi mwenye fulaha nikiwa ndani ya hicho chumba.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa. Kuta zina rangi gani? Kuta zangu za chumba cha kulala zina langi ya maziwa. Ndo langi iliopo ndani ya kuta hizo. Kitanda chako ni na jinsi unavo. Kitanda changu ni cha mbao. Na nimeridhika nacho ni kizuri tu. Unaweza kuona nini kutoka dirishani?. Naweza kuona bustani yangu lakini pia naiona geti. Ni kitu gani unachokipenda zaidi chumbani?. Chumbani ni kitu kitu ambacho nakipenda nasomanga vitabu mimi nikiwa chumbani moja wapo kitu ambacho huwa ninakipenda sana.

Kinywaji ninacho pendelea kunywa, sana sana napendelea kunywa kinywaji cha chai. Ndo kinywaji bora ambacho mimi napendelea kunywa. Na kinywaji hiki, chai Mara nyingi nakunywaga wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Jioni pale ninapotaka kuenda kulala ndo wakati ambao sana sana hiki kinywaji natumia. Ni nani aliyekuekeza kuhusu kinywaji hiki. Hii kinywaji nilielezwa na babu yangu. Ni kati ya moja kinywaji ambacho kinakufanya mwili ujisikie vyema Unaisi vioi baada ya kunywa najihisi mwenye furaha lakini pia najihisi mwenye nguvu.

Sehemu ambazo huwa napenda kutembelea ni sehemu za utulivu. Kati ya sehemu ambazo mimi ndio huwa napenda sana kutembelea. Na hizo sehemu inaweza ikawa hotelini au kwenye baadhi ya bustani za hizo zilizoandaliwa kwa ajili maalum kwa ajili ya kutembelea. Ndio kati ya sehemu ambazo mimi huwa napenda ya kutembelea. Semu zenye utulivu wa hali ya juu.

Unasomea wapi habari mtandaoni. Mtandaoni nasomea kwenye izi forums. Lakini pia kupitia simu naweza kasoma kupitia kwenye mitandaoni ya kijamii. Na zenye uwa natumia kusoma habari. Kwenye natumianga simu. Simu ndo uwa sana sana natumia kusoma. Abari za mtandaoni.

Nafanya nini kulinda mazingira? Natunza miti namna mojawapo ya kulinda mazingira lakini pia napunguza vitu ambavyo vitanifanya nisababishe mmonyoko wa udongo lakini pia natengeneza bustani, bustani tofauti tofauti kuzunguka mazingira niliyomo ndo njia mojawapo ambazo wanazitumia kutunza mazingira.

Kumbu kumbu je na kumbu kumbu gani ya kutisha? Wow. Kumbu kumbu ya kutisha ambao siwezi nikaisahau ni kipindi nimepata ajali. Nilipataga ajali ya pikipiki. Ni kati ya kumbu kumbu ya kutisha ambao siwezi nikaisahau ju ya maishangu. Ndo kumbu kumbu hatari ambao huwa naikumbuka.

Kitendo gani cha wema mbacho nimewai kufanya. Kitendo chawe mambacho ni wai kufanya. Ni kitendo cha kujitoa kwa alikuwa ni mhitaji ni mgonjwa hana hela. Niilimnunulia dawa. Ndio kitendo moja wapo cha. Kitendo cha wema ambacho niliwai kufanya. Ndani ya maisha yangu.

Maali pa ibada naenda mara mbili kwa wiki. Siku ya haliamisi, lakini na siku ya jumapili. Ndo siku hizo ambazo huwa mi naenda mi maali paibada. Ambao zimetengwa hivo, siku za kwenda wakati wa kuabudu, wakati wa ibada.

Mda nao tumia mtandaoni kwa siku na tumia masaa saba kwa kuyaunganisha ni masaa saba mtandaoni ndo huwana tumia So mda mwingi na kuwa kazini na mda mwingi na kuwa nimepumzika kwo masaa saba ndo huwa na tumia minikiwa mtandaoni.

Mafunzo, mafunzo gani ambayo ningependa kupata kazini, mafunzo ya teknolojia namna ya kutumia AI Lakini pia mafunzo mengine namna ya kuendesha baadhi ya programu nikiweza Nazozitumia kazini ni baadhi ya mafunzo ambayo ninatamani sana kuyajua.

Naifadhi pesa vipi wow. Mimi pesa naifadhi kupitia bank, lakini pia pesa huwa naifadhi kupitia mitandao, yetu ya simu. Ni moja hapa ya njia ambayo mimi huwa naitumia kuifadhi fedha yangu, lakini pia fedha naifadhi kwa kununua baadhi ya vitu ambavo vinakuwa vinavokuwa na thamani.

Mimi vitu napenda kununua madukani Yani kuna baadhi ya vitu napenda kununua madukani. Lakini vitu vingine napenda kununua minaadani.Minaadani sana sana huwa nanunua. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa napenda kununua kwa watu, yaani mtu alishakinunua lakini na mimi pia.Naenda ukinunua kupitia yeye.

Mikutano ambsyo mii naipenda, napenda mikutano ya injiri, kitu cha kwanza hicho, cha piri napenda mikutano ya atara, mikutano ya siasa, mara chache kidogo, lakina nainye naipenda. Mikutano mingine ya mikutano ya kazini, hii mikutano ambayo inahusisha, taaruma mbali mbali, ili kujadili kitu flani ambacho kinahusu, maswara ya kazi au dharuma husika nilio naye.

Kumbukumbu nzuri kutoka ututoni hii kumbukumbu huwa sisao ni kumbukumbu ya kununuliwa mpira. Ni mojawapo wa kumbukumbu ambao ni bora kwenye maisha yangu ambao huwa sisahao kamwe babangu alininunulia mpira, nilisafiri nae nikanunuliwa nae, akaninunulia mpira. Ndo kati ya kumbukumbu bora toka ututoni ambao huwa siisahao kabisa.

Kinywaji nacho penda kuynwa asubuhi na penda kunywa maji ya moto. Maji ya moto ndo kinywaji ambacho mi na pendelea kutumia asubuhi. Maji ya moto ya nanifanya nijisikie mwenye nguvu lakini pia maji ya moto ya nanifanya niwe uhuru. Nijisikie nina nguvu zaidi katika hiru. Kwa maji ya moto ndo kinywaji ambacho nakunywa.

Unafanya marafiki wapya vipi? Mimi nafanya marafiki wapya, au napata marafiki wapya, kupitia kujichangamana. Ninapo jichangamana na watu, ndio uwa napitia marafiki wapya. Lakini kupitia kazi, kazi ninazozifanya, hizo ndio ziwazinaniletea marafiki wapya. Kupitia kazi ndo uwa napata marafiki wapya.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Kwa sababu mtandaoni, kuna vitu vingine siwezi nikavipata hapa maali nilipo. Kwa huo kupitia mtandao, napata karibia vitu vyote. Kwa hiyo, ita nigarimu kuagiza vitu mtandaoni. Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Hiyo, nakubali.

Katika kazi zangu, sehemu nayo taka kufikia, nataka kuinua tasesi yangu, lakini pia kuwainua vijana walioko chini yangu, ambao wanataka kujifunza kupitia mimi, ndo kitu ambacho mi nataka nifike. Yani ifike sehemu kwamba baadhi ya vijana, au baadhi ya watumishi wenzangu, wamepita katika mikono yangu, nime wafundisha mimi namna ya kufanya kazi.

Zana za kidijiti ninazo zitumia ni kila siku kuna simu yangu ni zana moja hapa ya kidijiti ambayo naitumia sana. Kuna kumpita mpakato ni moja hapa ya zana ya kidijiti ambayo naitumia sana. Laini pia na saa ambayo naitumia lakini sana sana natumia sana sim.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu. Simu ni moja wapo ya kifaa cha teknolojia ambacho yaani nitafanya juu chini ni niwe nalo simu, kwanza nahitaji mawasiliano lakini pia nahitaji kutengeneza fedha. Nahitaji kutengeneza fedha kupitia simu hiyo. Kwa hivyo simu ndiyo kifaa ambacho siwezi kuishi pasipo.

Ndio napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia mpya kadri inavyozinduliwa ndivyo mambo mapya yanayo kuja kwa hio nisipo jaribu teknolojia mpya nitakua nyuma baadhi ya mambo kwa hivo mimi napenda sana kujaribu teknolojia mpya teknolojia yote ile inayo zinduliwa hua napenda sana kuijaribu.